Lazima ni andaye orodha ya mahitaji ya wiki nzma. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama ya kwa wiki moja. Nadhani hilo kilo mbili zita tosha. Samaki pia ni muhimu. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lunduo moja. Matunda kwa watoto machungwa na maembe hapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Hebu ni hesabu. Labda shilingi elfu kumi zita tosha. Nikienda asubuhi mapema. Nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitu tu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.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

Mila zangu ni changamoto kubwa. Nina akounti nyingi sana. Kila moja inahitaji mila. Nilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nyua tufauti kwa kila akounti. Lakini nitazikumbukaje zote labda niandike mahali salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nyuila mara kwa mara. Kila miezi mitatu. Usalama wa mtandao ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali. Lazima nijilinde nadata yangu.

Hapana, mimi sipendelei kucheza mchezo ya ubao. Michezo hii, wanaipenda sana wanaume. Kwani, kuanzia akiwa bado wadogo, wanafundishwa kucheza. Lakini kwa sisi wanawake ni ngumu, kwani haurusiwi kwenda kukaa kwenye vijiwe na kuanza kucheza michezo hiyo.

Hapana, hapana kabisa. Mimi sivai miwani. Miwani wanavaa watu ambao mara nyingi wanaumwa macho kwa ajili ya kupunguza mwanga au kama macho au kama macho yanauma au kwa wale ambao wanauoni hafifu, wanatamani kuongeza mwanga kuona au wale ambao wanahitaji kupunguza mwanga kwa sababu labda macho yao hataki mwanga mkali. Lakini mimi sinatatizo lolote lile la kunifanya nivae miwani.

Kumbu kumbu ya utuotoni ambayo ninaikumbuka ni wakati ambayo tulikuwa tukienda shule, tunaenda, ukifika muda mapumziko, tunaenda, tunaenda kucheza. Mimi nilikuwa napenda sana mchezo wa rede, ni mchezo ambayo nilikuwa nafanya vizuri na shinda mara kwa mara. Lakini pia wezangu walikuwa hawapendi mimi kuafunga, lakini nijitahidi sana kufunga ili nweze kuwa mshindi.

Mimibinafsi, ninapendelea zaidi kuongea luga yakingereza. Kama nigekuwa na uwezo wa kupata taaluma mzuri, ujuzi mzuri, ju ya kuongea yakingereza kwa ufasaha, ninge furahi sana. Kwa ni ingenifanya mimi kuwa mtu wa kima taifa, wa kuongea katika majukwaa mbali mbali, na kufanikiwa.

Mimi binafsi utotoni nilikuwa napenda kucheza sana. Nilikuwa napenda kucheza mno. Na kama kipaji changu cha kucheza ningekiendeleza, basi ningekua mbali sana. Na huenda ningekuwa na mafanikio makubwa.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

Nina programu nyingi sana kwenye simi yangu, je, ninazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Program ya mwasilano ni muhimu, nitunze program ya ramani pia ninaitumia kila siku, itanisaidia kupata njia. Program za michezo, je, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina program za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Program ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Ninahitaji kuenda sokoni. Jee, ninaorotha yangu. Hebu niangalie. Unga sukari mafuta ya kupikia na sabuni. Nimiandika yote. Ninahitaji pia kununuwa mboga. Vitungu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akili. Jee, nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ninafu zaidi. Lakini pesa sasa ni chache. Nathali nitanunuwa vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzo leo nitakwenda uko.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo. Nimewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale. Usingizi mzuri bila kufunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unanihitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Ninahitaji kupanga se sherehe. Je tufanye karamu ndogo nyumbani au tukodi mahali. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule. Labda wa toto kumi. Nitapika keki kubwa. Wao wanapenda keki ya chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia ninaahari ya kununua za wadi. Yeye anataka baiskeli na thani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakua siku ya jumamosi. Muda wa asubuhi. Nisiku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari nimeshailima mwaka uliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa kulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatakusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Nina hitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali. Nadhani wali ni bora. Utaiva haraka. Nita kata vitunguu vidogo vidogo. Na pilipili pia. Samaki lazima ue na ladha nzuri. Familia unatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi. Nitaita watu wote tule pamoja.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpia kwenye runinga? Au nisikilize muziki tu? Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna michezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wanafurahi sana. Tunaweza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale. Baadaye nitakua na muda wangu niangalie filamu yangu. Nina filamu kathaa sijasoma bado. Nadhani siku huu tutafurahia burudani nyumbani ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Simi yangu inaongeza muda wangu mwingi sana, naangalia kia dakika, labda zaidi, naangalia barua pepe, habari na mitaandawa kijami, nitabia mbaya, ninajua, lazima nipunguze muda huu, na dhani satatu kila siku ni nyingi sana, nita zima tangazo la kutoa kwa program zote. Nitaacha kuangalia usiku kabla ya kulala. Mwanga wa simu unanikataza kulala vizuri. Nitaweka sim chumba kingine. Nitatumia saa ya kawaida kubadala ya saa ya simu. Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa kweli. Watu wanaotuzunguka ni muhim zaidi kuliku walu wa kwenye simu. Nita badiisha tabia hii.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

Muda kumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu. Je, nitamaliza kwa wakati. Kazi bado nyingi. Lazima nifanye kazi za ziada usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu. Nisije nikasumbuka ninaitaji kuzingatia tu sehemu gani ni muhimu zaidi. Hebu niangalie orodha yangu. Kwanza, nikamaliza ripoti kuu. Kisha vilelezo. Nitaomba mwenzangu anisaidie na sehemu moja endogo. Msongo wa kazi unaniharibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Maranyingi ni nasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa, lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mbaka kazi ishe.

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununuwa dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisije kusahau kitu chochote.

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nilitaka nitakaanje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni nzuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwingi mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, upunguza msongo wa mawazo, nitazima simi yangu kwa muda, siwezi kusikia kelele za barua pepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu nisikilize sauti ya asili. Ndege wanaimba. Upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njiahii kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Ilio fupi? Na dhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaipuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikize nisikilize muziki hili niwe na subira. Hali ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahamili.

Mimi napenda kujifunza ujuzi wa kuwa mtengeneza maudhui wa mtandaoni. Kwa nini napenda kujifunza ujuzi huu? Ni kwa sababu ni ujuzi ambao kwa sasa umekuwa na fedha nyingi sana. Watu wengi au vijana wengi wamejiajiri kutumia mtandao huu wa kutengeneza maudhui mtandaoni. Unahitajika kuwa na ujuzi mbalimbali namna ya kutengeneza hizo video ili kumfanya mtazamaji hafurahi pale anapoona maudhui yako. Napenda kuhakikisha kwamba ninatoa pesa na kuenda katika chuo ambacho kinatoa mafunzo ya kujifunza kutengeneza maudhui mtandaoni. Na hili baada ya muda wa miezi mitatu niweze kuanza kazi hiyo hili niwe chanzo cha kuongeza mapato katika kipato changu cha kila siku.

Mara kwa mara, ninapendelea kusoma maoni mtandaoni ili kufahamu kuhusu huo ukurasa ambao ninautembelea na kupata taarifa. Wakati mwingine, unaweza kudharau kusoma maoni mtandaoni. Kumbe yale maoni ndio yanaashiria kwamba wale watu wanaotoa maoni wapata huduma kutoka ukurasa huo. Aitha wapata taarifa, mbalimbali kuhusu maisha ya kijamii, ambazo ni za kweli au sio za kweli. Hivyo, hata mimi napendelea kusoma maoni, kwani inanisaidia kufahamu. Ukurasa huu ni muhimu kuendelea kuufuatilia, ama ukurasa huu haufai inapaswa niachane nao na kutafuta ukurasa mwingine kwa ajili ya kupata taarifa za uhakika. Mfano, ukurasa wa Millard Ayo.

Ndiyo, hapa nyumbani kwangu kuna ndegi wa kufugwa anaitwa njiwa. Uyu njiwa ni mtamu sana. Ukimchinja ukampika, ukamkaanga au ukamchoma ni mboga tamu sana. Ni kitoweo kitamu sana. Na mume wangu anapenda sana njiwa huyu. Tunao njiwa thalathini. Tunawapatia nafaka mbalimbali ili waweze kupata mlo wao kamili. Na kueza kuwa na afya njema. Lakini pia huwa wanataga mayai na kutotoa vifaranga vya njiwa hao ambao pia huongezeka mara kwa mara na watu kuja kununuwa kuenda kufuga makwao. Wananchi wanao ishi katika eneo hili wanapenda sana kufuga ndege wa aina ya njiwa.

Majira ambayo mimi nayapenda sana ni majira ya kiangazi. Kiuhalisia, majira ya kiangazi ni mazuri sana. Ni majira ambayo hakuna kikwazo chochote cha kufanya shuguli yoyote ile ya kibinadamu. Iwe kuvuna mazao, iwe kufanya biashara, iwe kuvua samaki. Ni kipindi ambacho ni kizuri sana. Hivyo, mimi binafsi nakipenda mno. Na nakumbuka katika suala zima la kufanya biashara, ni kipindi ambacho ukipeleka nguo katika minanda ya vijijini, minanda huko masokoni au magulio, nguo zinanunuliwa kwa wingi sana. Ukipeleka chakula, ukipeleka samaki, bidhaa yoyote ile unayoipeleka sokoni au kwenye gulio. Ni bitha inayo chukuliwa kwa sababu ni msimu ambao watu wanakuwa wana pesa na mzunguko wa fedha unakuwa ni mkubwa kwenye jamii.

Wateja wanapokuja katika ofisi yangu huwa ninawakaribisha vizuri sana na ninajitahidi kuwa mkarimu, mpole na mwenye kusikiliza. Ili mteja asiweze kupata hasira, hakaondoka na kuenda kwa watu wengine. Mimi wanapofika hapa dukani kuna wakati ninawapa na fasi ya kupata furusa mbali mbali za bure. Kama ofa ya kumfanya avutike na bidha, ili wakati mwingine aweze kurudi. Ama kuwapa zawadi mbali mbali kwa ajili ya kupelekea familia zao. Hakichukua mzigo wa milioni mbili, lazima nimpe zawadi ambao hata inakarimu hata elfu talathini ili awapelekee watoto wake. Kutokana hivi ninavyo vifanya wanafutika sana na kurudi kupata huduma katika biashara yangu.

Mimi pesa nina zihifathi katika kaunti yangu ya banki. Akaunti yangu ya banki nina hifathi pesa ambazo ni mapato ya kila siku au mapato ya mwisho wa mwezi. Lakini pia ikitokea dharura sana. Nimiwekeza katika soko la hisa la DSE, Dar es salaam Stock Exchange. Ambalo unajua baada miaka mitano au kumi nikiamwa kuenda kuchukua fedha. Nitapata nafasi ya pesa itazidi kuzaliana na kupata dhamani kubwa. Hivyo na uhakika wakua na fedha za kutumia. Miaka mitano mpaka kumi ijayo. Kuepuka kuombaomba ndugu, au wazazi, au mume. Ninakua na salio langu mwenyewe binafsi.

Mimi binafsi ninaoga mara mbili kwa siku. Nikiamka asubuhi na mapema ninapiga mswaki, najisafisha vizuri sehemu za siri ninanawa vizuri na maji mengi ya kutosha ili kuondoa uchafu wote unaokuwa katika sehemu za siri. Kisha ninaoga na sabuni vizuri mwili mzima. Nakuwa na skrabu pia kwa ajili ya kujisugua na kutoa mauchafu yanayokuwa yamegandamana mwilini. Lakini pia nikitoka kwenye mizunguko yangu baada ya kutoka kazini ni lazima pia tena nioge. Kuoga ni usafi na inakufanya mwili unakuwa huru na unapumua.

Mimi ninapata taabu sana, mfano, kwenye mstari labda wa foleni ya kuchukua fedha benki, ninasubiri kwa mstari. Mimi naon taabu, yaani sipendi. Inanilazimika niende kutafuta mawakala ambao, wana uwezo kutoa fedha katika akaunti za benki. Natoa pesa naondoka, kusubiri mimi foleni siwezi.

Mwandishi wa kwanza wa vitabu ambaye mimi ninampenda anaitwa mwandishi Lubacha Abdul. Vitabu vyake ni vizuri sana, vinaitwa non-fixtures. Ni vitabu ambavyo anaelezea stori za kimaisha kuhusu binadamu wote namna gani ambavyo maisha haya waki ya chezea ata watupa vibaya na kama wakipambana yatakuwa ni chanzo cha kufanikiwa.

Chumba, ninacholala mimi nyumbani, ninakipenda sana. Ni chumba ambacho, nikisafi sana, kwanza ni kikubwa, kinachukua, kina kitanda cha sita kwa sita. Lakini pia kina kabati la viatu, kabati la nguo, kina choo cha kujisaidia ndani, kikubwa ambacho, kinapitisha hewa nje, kwa hiyo chumba kinakua hakitoi harufu. Lakini pia kina hewa nzuri sana. Lakini pia nina jitahidi sana kukisafisha nakiwekea manukato. Pale ninapolala najisikia vizuri sana. Na sipendi watoto kuchezea mara kwa mara chumbani kwangu. Sipendi sana. Sipendi kabisa.

Taasisi hii au shirika la Jali Maisha foundation ninalipenda kwa sababu moja: ni shirika ambalo linatoa huduma katika jamii. Watu wengi wanafikiwa. Kwa hiyo ninachokipenda ni namna ambavyo huduma za kusaidia jamii na kuifanya jamii ipate maendeleo zinafanyika kwa ustadi wa hali ya juu. Lakini pia hawa wafanya kazi wa shirika hili. Wafanyakazi wenye weledi na ujuzi mkubwa, katika kufanya shughuli za taasisi ama za shirika. Na tayari tumeshapokea tuzo mbali mbali. Kwa ajili ya, kuwa na ufanisi mkubwa kufanya kazi katika jamii. Hii ni jambo linalonifanya niendelee kuipenda taasisi ama shirika hili la jali maisha foundation.

Wakati wa furaha mimi napenda kula sana. Ninakula, ninahakikisha napika chakula kizuri, chenye kuvutia, nahakikisha naita majirani, naita ndugu zangu. Tunakula, tunafurahi, tunasaza, mwenye kufungasha anafungasha chakula anapeleka nyumbani. Tunaita mayatima, wanakuja kula. Tunaita mashehe, tunaita viongozi wa dini. Na watu tofauti. Hivyo ndivyo ambavyo mimi ninaikamilisha furaha yangu.

Mimi nimezaliwa katika kijiji cha Kichananga wilaya ya Kibondo Tanzania. Kijijichi hichi ni kijiji ambacho, kina mandhari mazuri sana. Ni kijiji ambacho kina aridhi nzuri kwa ajili ya kilimo, cha mihogo, karanga, mahindi, maharage. Kila kitu wachojua kina stawi katika aridhi tifu tifu, kinastawi vizuri sana. Na nikijiji ambacho kinaongeza mapato katika almashauri ya sirikali ya wilaya ya kakonko kwa asilimia hamsini kila mwezi. Lakini pia ni kijiji ambacho muamko wa wazazi kupeleka watu shule watoto wao ni mkubwa sana. Na kimefanikiwa kutoa viongozi wakubwa wa nchi ikiwa pamoja na viongozi wa sirikali mfano makamu wa raisi wa jamuhuri ya muungano wa Tanzania.

Mimi ninamkumbuka mwalimu Didasi, mungu amrehemu, amsamehr madhambi yake. Ni mwalimu ambaye alitufundisha somo la hisabati. Kama unavyojua, somo la hisabati ni gumu sana. Lakini mwalimu huyu alitufundisha kwa upendo sana. Sana mno.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni mafanikio ya kupata mikataba mbalimbali ya wafadhili ambao wanakuja kutoa ufadhili wao au au fedha zao zinakuja kuendesha miradi ambayo inasimamiwa na taasisi yetu. Mimi nikiwa miongoni mwa afisa miradi ambao tunatafuta miradi katika sehemu tofauti naona kwamba. Nafanya vizuri sana, mafanikio makubwa ambayo yamefanya nipewe tuzo ya heshima katika taasisi yetu na ngazi ya wilaya, halmashauri ya wilaya.

Wakati wa likizo ninahakikisha ninatafuta sehemu mzuri ya kuenda kwa ajili ya kupumzika. Likizo fupi ya kuenda kula maisha kuhakikisha napumzisha akili napumzisha kila kitu. Kuhakikisha nakuwa vizuri na kuhakikisha mpaka likizo inaisha narudi kuwa mtu mpya. Lakini pia nahakikisha nazingatia chakula, chakula kizuri ili mwili wangu kunawiri na kupendeza.

Ninapenda zaidi harufu ya perfum. Perfum aina yoyote ile ambayo inatokea nchi za uarabuni. Ni perfum nzuri sana. Ni manukato ambayo ukiyatumia mwili unakua vizuri. Nyumba inanukia vizuri. Kila kitu kinakua vizuri. Hivi mimi napenda sana na harufu hii hata nikiwa mja mzito inanivutia mno napenda mda wote kuisikia.

Vifaa vyangu, mfano vifavya, mfano jokofu, au kompyuta, au sim, ni vifaa ambavyo navisafisha mara kwa mara kwa kutumia vitambaa maalumu ambavyo nilinunua pamoja wakati napata vifaa hivyo. Hivyo, navisafisha kwa kila baada ya siku tano, nahakikisha navifuta vumbi, vinakua visafi.

Kinacho nifanya nicheke. Ni pale ninapomuona mtu anangangania mahusiano ya kimapenzi ambayo hahitajiki. Na hii changamoto ni kubwa sana kwa watoto wa kike. Una mkuta mtoto wa kike anangangania mwanamume ambao hamuhitaji. Mpaka anabeba mimba makusudi ilimradi tu aolewe. Hii ni changamoto sana. Huwa inanifanya nicheke maanake. Akishabeba mimba tu, mwanaume anamikimbia moja kwa moja, hampi matumizi, anaondoka, alafu msichana ana anza kulalamika, wanaume ni wabaya. Wanaume sio wabaya, wanaume ni wabaya kwa sababu wewe umeshindwa kusikiliza hisia zako. Kwa hiyo mimi hili jambo huwa linafanya nicheke sana, napoona msichana, anangangania sehemu ambayo, hapendwi, ambayo ni hatari kwa afya yake na maisha yaki yake baadaye.

Mara baada kuwa nimewasilisha au mtu amewasilisha jambo. Mfano tupo kwenye kikao cha mwisho wa mwaka. Kila mtu anapasa aje ameandaa nini cha kuzungumza. Ili tuandae agenda za kupeleka kwenye kikao cha mwisho wa mwaka. Sasa ninapokuta, watu ni wagumu. Watu lazima wajiande kuwasilisha mawazo yao ili. Tupate agenda zilizo kuwa bora za kufanya kikao cha mwisho wa mwaka ikiwa kizuri. Kwa hiyo najisikia vizuri pale ambapo kila mtu ametekeleza wa jibu wa kuandaa agenda ya kuja kuzungumuza mwisho wa kikao cha mwaka.

Mimi huwa nahakikisha timu yangu ninaiandaa vizuri. Kwa ajili ya kupeana taarifa zilizokuwa sahihi. Ili kila mmoja aweze kufanya majukumu yake vizuri na kwa ufasaha.

Kwa muda huu, kuna hali ya mawingu. Huu ni msimu wa masika. Msimu ambao mvua zinanyesha kwa wingi sana katika mkoa wa kigoma. Hata hivyo ni msimu wa watu kuingia shambani na kulima. Kwani, watu wengi wanategemea kilimo cha mvua. Kilimo cha kumwagilia bado hakijajulikana sana kwetu. Hivo basi ni msimu wa watu wanaingia shamba, wanapanda mazao. Kazi za kulima zinakua nyingi. Na watu wanapenda sana. Hali hii hewa mimi naipenda. Nusu kwa nusu. Kuna wakati naipenda, kuna wakati baridi ikiwa kali. Sipendi inaponifanya niende kazini nikinyong'onyea. Hivyo basi, kama hali ya hewa inakuwa ngumu kwangu mimi. Najitahidi kunywa maji ya moto muda wowote. Na kuvaa jaketi lililokuwa zito sana ili baridi isinidhuru.

Siku kuu nasherehekea kwa kwenda disco na kucheza muziki. Nakusanywa na rafiki yangu mpendwa tunaenda disco, tunacheza muziki, tunaagiza nyama choma, tunakula, tunafurahi kila mmoja wetu.

Kipindi cha Dadaz TV show kinachopatikana televisheni ya East Africa, ambayo kinasimamiwa na Mwanne na Zahra Salehe. Kipindi hiki kinaelezea sana uhalisia wa maisha ya wanawake, hasa wa kitanzania na kiafrika. Kimekuja kama njia mojawapo ya ukombozi kwenye jamii ya watoto wa kike ambao wamekuwa wagumu sana kujitambua.

Hapana, mimi ninafanya mazoezi jioni tu, nikiwa nimetoka kazini. Kwa sababu nadhani, ndo itakuwa muda sahihi. Kwanza ni muda ambao nakuwa nimeupata, hauna mambo mengi, na ndo unakuwa muda sahihi kwa sababu, kazini napokaa ninapoenda kufanya kazi muda mwingi nakuwa nimekaa kwenye kiti. Hivyo ni vyema kunyoosha viungi vyangu.

Kipa umbele changu kazini kwa mawasiliano ni kutumia email ambayo tunaita ni baruapepe. He hee, ukihitaji bibi kufanya mawasiliano na mimi tumia Barua Pepe. Nitatumia ndani ya dakika tano nitakuwa nimesha kujibu.

Mimi naona ramamani ndio nzuri kwa sababu nikifika tu katika eneo husika. Ninauzoefu nayo mkubwa nimejifunza sana kutumia ramani na ninauzoefu nao mkubwa sana. Hivyo nachagua ramani.

Simu yangu ninaichaji mara moja kwa siku kwa sababu ina uwezo mkubwa wa kutunza moto. Hivyo sioni haja ya kuchaji mara kwa mara. Ninaichaji kila siku asubuhi kwa muda wa lisaa limoja. Kisha naitumia siku nzima. Mpaka kesho yake asubuhi tena ndio ninaichaji kwa muda wa lisaa limoja. Inakuwa bado ina moto wa kutosha sana. Lakini pia kompyuta yangu ninaichaji kwa siku mara tatu kama ninaitumia kazini ninaichaji kwa siku mara tatu ili iendelee kuwa na moto iniruhusu kufanya kazi.

Kazizangu nazipanga vizuri. Ninahakisha nina andaa ratiba ya mpangilio wa wiki nzima. Inapofika ijumapili nakuwa nafahamu. Kesho nitafanya hili, kesho kutwa nitafanya hili. Hivo nakuwa makini sana. Kuzingatia ratiba, ili kazizangu ziende vizuri zisiharibike.

Mimi ninapenda sana rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi ambayo inaonyesha usafi na uyakinifu wa moyo. Lakini pia inaonyesha kuwa nje mtu ni msafi na mwenye kujali mazingira. Mimi naipenda sana.

Mimi ninapenda keki ambayo imetangenezwa kwa kutumia unga, mayai na asali. Sipendi keki ambayo imewekua sukari au icing sugar. Meno yangu yanaumia sana. Wikipendeza, weka na chokoleti kwa mbali, inanipendeza sana.

Nimawai kusafiri kwenda London. London ni pazuri sana. London ni nchi ambayo inavivutio vingi vya asili. Vinavo nifurahisha mno. Nilikuwa napenda zaidi yale mahoteli makubwa. Kwani yale mahoteli makubwa yananifurahisha mno.

Hapana, mimi siyo mpenzi wa michezo ya video. Na hii maneno ya kusudia michezo ya game ile. Mimi siyo mpenzi kabisa. Wala sipendi hata mtoto wangu acheze. Mara nyingi napendelea mtoto wangu asome vitabu ili kuongeza maarifa.

Mimi ninapenda sana timu ya Yanga. Timu ya Yanga ni timu ambayo ina muda mrefu sana. Zaidi ya miaka ishirini hapa Tanzania. Ni timu ambayo imepokea tuzo mbalimbali katika mashindano ya kimataifa na ya kitaifa. Ni timu ambayo mchezaji wake mmoja wa kipindi cha nyuma alikuwa anaitwa azizi ki. Alikuwa akifunga magoli mengi. Ni timu ambayo tunafurahia ushindi wake. Wanaiheshimisha nchi na wanatuheshimisha sisi mashabiki wao.

Kwa kawaida, mimi nalala masaa sita. Ee, ili nipate kupumzika vizuri na kesho yake niweze kufanya kazi kwa utulivu. Ninalala kwa mud wa masaa sita. Ni kanuni na taratibu zangu ambazo nimejiwekea. Ninapenda sana.

Mimi ninakaa hadi saa nane usiku. Ni utaratibu wangu, kamfano kama kazi hii ni naifanya muda umeenda kweli. Na subimba ka saa nane kamili ndio na lala. Kwa iyo saa nane, saa tisa, saa kumi, saa kumuja, saa kumi na mbili. Masaa sita, saa moja nakuwa nimeamuka. Kujiandaa na majukumu mengine.

Ninatoa mafunzo mbalimbali ya kuwatia moyo wenzangu. Natoa mafunzo mbalimbali ambayo ni chachu ya kuwafanya wenzangu waweze kuwa na utulivu, waondoe msongamano wa mawazo, kupitia seminar mbalimbali na warsha mbalimbali.

Kumbu kumbu ya kutisha ni pale ambapo baba yangu aliwai kuvamiwa, akaibiwa pesa, tukanza kuishi maisha magumu kweli kweli maisha ya kimasikini na kifukara. Ni kumbu kumbu ambayo ni mbaya sana katika maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari ya Hindi, ambao inapatikana East Africa, Tanzania, Kenya, inapita pia, ni bahari kubwa sana. Ambao ukifika maeneo ya Dar es Salaam, ndo sehemu ambao ni pendwa, tunaenda katika fukwe, tunaenda kuogelea, tunaenda kutizama mazingira. Ama ukipenda zaidi, unaenda Zanzibar. Kule unapata kufurahi zaidi kwa sababu unakutana na wageni mbali mbali pia.

Mimi napenda kusoma na kuandika vyote. Lakini kusoma napenda zaidi hasa kusoma vitabu. Napenda mno. Napenda kusoma vitabu vinavyohusiana na uwekezaji. Namna bora mbinu na namna bora za mtu kuekeza ili kuwaza kuwa na maisha mazuri baadaye.

Mimi ninapenda chakula aina ya pilau. Chakula hiki kinapikwa sana nyumbani kwetu. Lakini pia hata mimi nimeriki tabia hiyo. Ninapika sana pilau. Kwa watu wengine pilau linapikwa siku za siku kuu. Au mtu akiwa na furaha. Lakini mimi napika siku yoyote. Niwe na furaha, nisiwe na furaha, ninapika. Ninapenda sana kula pilau. Kumbuka pilau linatengenezwa kutumia mchele na viungo mbali mbali bila kusahau nyama viuingo hivo unaweza kuenda kununua madukani au ukatengeza mwenyewe, ukanunua na kuviandaa mwenyewe ninakula na ladha yake naipenda sana. Hivo ninajisikia furaha sana kuwa mmoja ya watu ambao tunakula mara kwa mara kwa wiki ninakula mara nne pilau nyumbani kwangu.

Mimi napenda sana timu ya Yanga. Ni timu ya mpira wa miguu. Michezo ya mpira wa miguu naipenda sana. Na ni shabiki mkubwa sana. Iwe timu ya nje ya nchi, ndani ya nchi, zote mimi nazipenda.

Ndio, mimi napenda chakula cha haraka. Sio chakula ambacho kienda mfano hotelini kuagiza, umenda kula hotelini au kwenye mkahawa. Unasubiri chakula hicho kwa muda mrefu. Zaidi ya nusu saa na wakati chakula kipo. Ama nikenda hoteli za kimataifa ambako chakula lazima kipikwe ndo kiletu. Hii navurugwa. Naona, ui, hii sehemu hainifai.

Mara kwa mara, ninapenda kutembelea sehemu za ibaada. Na ninapenda kuzitembelea kwa mfano mimi ni mwislamu, sehemu ya ibada, mskitini, naenda kila siku. Na kitika siku kuna vipindi vitano ambavo lazima utembelee mara tano. Ni nguxo mojawapo za uislamu kutikusali swala tano hivo lazima niende mskitini mara tano.

Mafanikio ya kupandishwa cheo. Kutoka nafasi moja, kwenda nyingine kama mimi nimekua ni afisa wa miradi wa muda mrefu. Napenda baada ya miaka mitano au kumi, wanipeleke kuwa msimamizi wa fedha. Ni msimamizi afisa wa miradi lakini wa kufadhili fedha. Wa kupitisha taasisi ambazo zinapaswa kupewa fedha. Hivo tu.

Nikifika asubuhi, mimi ninachemsha mayai, manne, na kunywa na chai, au mkate, au skonzi. Ni vitu ambavyo navipenda sana. Nyumbani kwangu havikosi. Nahakikisha pale kila wiki navinunua vinakuwepo tu ndani. Ili nikiamka asubuhi. Nisipate taabu.

Nenosiri au nyuila kwa mara nyingine mimi napenda kuzihifadhi kichwani. Siwezi kuna kili katika daftari au sehemu yoyote kwa sababu sio salama. Nina zifadhi katika kichwa changu. Sijajua njia mbadala za kuifadhi nenosiri au nyuila.

Mara nyingi wikendi nakua nyumbani kwa ajili ya kisafisha nyumba yangu. Ninapenda nyumba ilio safi. Hivo weekend ikifika, nakua nyumbani, nafanya usafi ya mazingira yote, chumba, choo, ambao ni msalani, nguo zangu, nasafisha vitu vyangu vyote vya msingi. Lakini pia ni wakati wa kupumzika na kupata kupumzisha mwili kwa ajili ya jumatatu kuanza kazi.

Mimi rafikiangu wakaribu sana. Anaituwa Halima. Halima tulikutana katika mkutano wa vijana. Wanaoshghulika na maswala ya elimu hapa Tanzania. Mkutano huo ulikuwa umesimamiwa na UNICEF. Halima alinipenda sana mimi nilimpenda. Alikuwa ni mkarimu mno. Alinipokiea katika mji wa Dar es salaam. Akawa ananionyesha maeneo mbali mbali. Nikajikuta na mpenda sana. Tuka mwaka elfu mbili na ishirini, mpaka leo, tumekua ni marafiki wa kubwa mno.

Kujitunza kuna namna nyingi, kuna kujitunza mwili au kutunza nafsi yako, akili yako na kila kitu chako. Mimi binafsi, naomba nizungumzie kuhusu akili au afya ya akili. Ninaakikisha si ambatani na watu ambao wananguvu hasi. Muda wote ni kujadili mambo mabaya, mambo ya kuumiza, mambo ya kukatisha tamaa. Hivo ndio namna ambavo mimi najitunza na kuonekana ni mtu mwenye furaha muda wote.

Hapana, mimi situmii mfumo wa usalama wa vidole. Situmii kabisa. Na wala siufahamu. Labda kama nikipewa ujuzi, nikafahamu uo mfumu wa usalama wa vidole ya ina gani ya mfumu. Na unatumika kwenye vifa gani ya teknolojia. Itakuwa vizuri sana.

Mimi natumia program za ai akili nemba katika kutafuta tarifa au maarifa yoyote yale mtandaoni. Akili nemba imekua ni msada mkubwa sana katika harakati zangu.

Ndiyo, mimi ninapenda asali. Na kila siku asubuhi niki amka, lazima nilambe asali. Na inapoisha lazima ninunue lita tano nikae nayo nyumbani. Kwa mwezi ninatumia asali lita tatu. Ni kitu ambacho nakipenda sana kwa ajilia kuboresha afya yangu.

Ndiyo, mimi kama binadamu, napenda chakula kitamu. Napenda chakula ambacho ni kila moyo wangu utaburudika sito kaa na simanzi. Na hasa haswa napenda kula mayai, samaki, napenda kunywa maziwa katika mlo wangu wa asubuhi. Hii ina ufanya moyo wangu kuwa na furaha.

Minapenda kuandika. Kuandika ni kuzuri sana. Kuandika, kunafanya maneno ya aishi. Zehemu uliyo yandika haifutiki. Mfano ukiandika katika mtandao wa kijamii. Mtandao wa kijamii na hifadhi. Yata baada ya miaka hamsini, maneno ya ko yatasomeka na watu. Hivo ninapenda sana kuandika.

Hapana, mimi sipendi kutumia video kwa mawasiliano. Napenda tu kutumia njia ya kawaida ya kuongea bila kuonana. Kwa sababu video mkitumia kuna wakati mwenzako uko chumbani umevua nguo mtu ana kupigia simu. Basi ndio hivyo unakuta hauweleweki uko vipi kwahiyo ni vyema kutumia njia ya kawaida ambayo sio ya kuonana.

Ninapenda kuangalia nyota lakini sifahamu kwa uzuri majina zake au kazi zake. Japo kipindi tuko wadogo, tulikuwa tunafundishwa kuhusu nyota inaitwa zuhura, sakina. Lakini hata sikumbuki vizuri. Siyo mambo ambayo nimewekeza sana kuyafahamu.

Uzoefu wa kutumia vyoo vya kukaa ambavyo papo hapo vina kusafisha baada ya kuwa umijisaidia. Ni uzoefu ambao umenishangaza sana kwa kweli. Ni uzoefo mbao umenishangaza sana. Kwa sasabu ni teknolojia ambayo kwetu uku hajiafika. Na nilipoenda marekani, nikakuta ndoo ipo. Nilishangaa mno.

Kumbuka kwamba matatizo yapo aina mingi kuna maradi mtu kuugua ghafla. Kuna misiba. Ivi vyote ni matatizo. Kuna mtu kufukuzuwa ghafla kapata marathi ya kumstuka. Marathi ya kumfanya apate. Kupata marathi ya mwili ya kudumu. Hivo mimi nashugulikia vipi changamoto hizi. Mfano misiba. Napotokea misiba mwenzetu amefiwa na ndugu wa karibu. Tunajiunganisha kama familia ya ofisini au ya kazini. Tudaenda kumtembelea. Tunamsindikiza msibani.

Mimi ninafanya mazoezi ya kukimbia. Nahakikisha kila jioni ninakimbia kilomita moja. Hii ni kwa ajili ya kunifanya mwili wangu uwe imara na usiokuwa na marathi. Kwa wiki nafanya mara saba kwa sababu lazima kila siku nikimbie. Na ninafanya jioni mazoezi yangu.

Baada ya siku ndefu, mimi napumzika kwa kurudi nyumbani, naoga, nikisha oga nazima simu, najizuia na kutizama vitu kama runinga, najizuia, najizuia na kufanya mambo yote amboyo hauhusiani na nyumbani. Naituliza akili yangu kwa ajili ya kujiandaa na siku nyingine.

Najenga mahusiano kwa kukutana kila wiki, kutembeleana katika nyumba zetu. Ni njia moja wapo ya kutunza mahusiano, ya kujenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu. Nahakikisha mimi sio mtu wa kujitenga, mtu wa majivuno au dharau.

Wakati wa msongamano wa kazi najitahidi tu kuwakisha kwamba, ninatuliza akili na kupangilia nianze na kipi, nimalize na kipi. Ni kifanya hivyo mara nyingi, kazi yangu huwa nyepesi sana na kuona mambo kuwa mepesi kuenda.

Ninapenda kufanya kazi na wengine pia, kujitenga sio kuzuri, kidole kimoja hakivunji chawa. Kufanya kazi na wengine, kuna saidia kuifanya ile kazi, iweze kuwa na ubora, uweze kumaliza kwa wakati, uweze kuwa na ufanisi, mzuri.